Wakati wa mgogoro na mtu, jambo la kwanza kabisa ninalofanya ni kujituliza na kutambua hali. Namini kuwa migogoro mingi huwa hayanzi konia mbaya, bali hutokana na kutofautiana kwa mawazo, hisia, au mawasiliano. Kwa hiyo, kabla ya kuchukua hatua yoyote, najipa muda mfupi kutafakari ili nisichukue maamuzi kwa hasira au jazba. Hatua ya pili ni kusikiliza kwa makini Ninajitahidi kumsikiliza mwenzangu bila kumkatiza Hata kama sikubaliani nae Hii hunisaidia kuelewa mtazamo wake sababu za asira au maumivu yake na kile anachojaribu kuwasilisha Mara nyingi, watu wanaitaji zaidi kusikilizwa kuliko kujibiwa kusikiliza hunichenga kama mtu anaeheshimu wengine na pia hupunguza mvutano uliopo Baada ya kusikiliza najieleza kwa utulivu na eshima Ninatumia luga ya staha na kuepuka maneno ya kulawumu au ya kuhumiza Padala ya kusema wewe ulinikosea Napendeleya kusema nilihisi vibaya pale ilipotokea hivi njia hii unisaidia kueleza hisiya zangu bila kumshambulia mwenzangu na huweka mazingira ya mazungumzo ya kujenga. Jambo lingine muhimu ninalofanya wakati wa mgogoro ni kutafuta suluhisho. Siku shinda hoja. Lengo langu ni kuonekana mimi ndie sahihi peke. Lengo langu sikuonekana mimi ndie sahihi peke, bali kuhakikisha tunapata muwafaka unaowishimu pande zote. Huwa najiuuliza, ninini kitakacho saidia kusonga mbele? Badala ya kukuama kwenye nani alikosea, ninelekeza mazungumzo kwenye namna ya kurekebisha hali na kuzuhia mgogoro kama huu kujirudia. Pia, ninakubali makosa yangu inapobidi. Kama nitagundua kuwa nilichangia mgogoro. Siogopi kuomba rathi. Kwangu kuomba rathi si udhaifu. Bali ni ishara ya ukomavu na uwajibikaji. Hii maranyingi umfanya mwanzangu pia kuwa tayari kulegeza musimamo wake na kufungua mlango wa maelewano. Katika baadhi ya hali, ninatambua kuwa sikila mgogoro unaweza kutatuliwa papo hapo. Endapo hisia nikali sana, ninaweza kupendekeza tupumzike kidogo na kuendelea na mazungumzo badae. Kupumzika husaidia kila mmoja kutafakari kwa utulivu na kurejea kwenye mazungumzo akiwa na mtazamo pana zaidi. Muisho kabisa, bada ya mgogoro kutatuliwa najifunza kutokana na uzoefu huo, ujiuliza ni nini ningeweza kufanya tofauti na nisomo gani nimepata kwa hii mgogoro, hii unisaidia kukua binafsi na kuboresha mausiano yangu na wengine siku zijazo. Kwa ujumla, wakati wa mgogoro na mtu, inachagua utulivu, mawasiliano ya wazi, heshima na kutafuta suluhisho. Ninaamini migogoro inaposhugulikiwa kwa njia sahihi, inaweza kuhimarisha uwelewano na kujenga mausiano bora zaidi padala ya kuyavunja.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni, lakini nafanya hivyo kwa umakini na malengo maalum. Kwangu, maoni ya watu mtandaoni ni chanzo muhimu cha mitazamo tofauti, uzoefu wa wengine, na mawazo mwapya ambayo yanaweza kunisaidia, kujifunza au kuboresha uelewa wangu kuhusu jambo fulani. Kwanza kabisa napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu yanawakilisha sauti za watu mbalimbali kutoka maeneo tofauti, tamaduni tofauti na mazingira tofauti. Hii hunisaidia kuona swala moja kutoka pande nyingi badala ya mtazamo mmoja tu. Kwa mfano, katika mada zinazohusu kazi, elimu au maswala ya kijamii, maoni ya watu hunipa picha halisi ya changamoto na fursa zilizopo. Hata hivyo, ninaelewa kuwa sioni maoni yote mtandaoni yanafaa au ni sahihi. Kwa hiyo, sifuatilii kila maoni bila kuchuja. Ninajitahidi kutathmini chanzo cha maoni lugha iliyotumika na hoja iliyowasilishwa. Maoni yenye hoja ya kujenga, heshima na ushahidi hunivutia zaidi kuliko yale yanayoendeshwa na hisia kali au matusi. Pia kusoma maoni mtandaoni hunisaidia kuimarisha uwezo wangu wa kufikiri kwa kina. Ninapokutana na maoni tofauti na yangu. Sichukuili kama shambulio binafsi, bali kama fursa ya kujitathmini na kupanua uelewa wangu. Wakati mwingine na kubaliana, wakati mwingine si kubaliani. Lakini, kila hali hunifundisha namna ya kuheshimu tofauti za mawazo. Kwa upande mwingine, ninamipaka. Sipendi kuzama sana kwenye maoni hasi au ya kuchochea migogoro. Endapo nitagundua kuwa maoni fulani yananivuruga kihisia au hayana machanjo au hayana mchango wote chanya nachagua kuyaepuka. Ninaamini afya ya akili ni muhimu. Hivyo, mwatumizi ya mitandao ya kijamii yanapaswa kuwa na mizani. Katika baadhi ya nyakati, napenda pia kushiriki kwa kutoa maoni yangu. Hasaa pale, ninapohisi, ninaweza kuchangia kwa njia ya heshima na yenye manufaa. Ninahakikisha lugha ninayotumia ni ya staha na inalenga kujenga. Sio kudhalilisha. Kwangu, kutoa maoni mtandaoni ni sawa na kuzungumza ana kwa ana. Heshima ni msingi. Mwisho kabisa. Ninaona maoni mtandaoni kama kioo cha jamii. Yanadhihirisha mawazo, changamoto na matarajio ya watu. Kuyasoma, kunanisaidia kuelewa dunia inayoendelea kubadilika na kunifanya niwe mtu anayejifunza kila siku. Kwa ujumla, ndioo napenda kusoma maoni mtandaoni, lakini nafanya hivyo kwa busara kuchuja taarifa na kwa lengo la kujifunza na kukua. Si kwa kuburudika tu au kufuata mkumbo wahisia.

Ninapukutana na kosa kazini. Jambo la kwanza ninalofanya ni kulitambua na kulikubali. Ninaamini kuwa makosa nisehemu ya kazi na ya kujifunza na kuyakana au kuyaficha uleta madhara wakubwa zaidi kuliko kuyakubali mapema. Kwa hiyo, ninachukua uwajibikaji kamili bila kutoa visingizio, visivyo na msingi. Baada ya kukubali kosa, nilitathmini kwa makini ili kuelewa lilotokea vipi na kwanini. Ujiuliza, maswali kama, je, kosa lilotokana na kosa, tarifa, muda mdogo, mwasiliano duni, au uzembe? Atuwa hii, unisaidia kuelewa chanzo halisi cha tatizo badala ya kushugilikia matokeo pekee. Hatua inayofota ni kuchukua hatua za haraka kurekebisha kosa. Kadri inavyowezekana. Ikiwa kosa linaathiri kazi ya wengine au matokeo ya jumla ya timu nawajulisha wahusika husika mwapema na kupendekeza sulohisho. Kwangu, uwazi na mawasiliano ya mapema ni muhimu sana katika mazingara ya kazi. Pia, niko tayari kuomba msaada au ushauri inapobidi. Inaelewa kuwa, si lazima mtu ajue kila kitu. Hivyo, kushauriana na wenzangu au wasimamizi, unisaidia kupota mtazamu mpana na suluhisho bora zaidi. Hii pia huimarisha kazi ya timu na kuonyesha kuwa, ina thamani ushirikiano. Jambo muhimu zaidi ni kujifunza kutokano na kosa. Baada ya hali kurekebishwa, nachukua muda kutafakari kile kilichotokea na kuweka mikakati ya kuzuia kosa kama hilo lisijiriduye. Hii inaweza kuwa kuboresha upangaji wa kazi, kuimarisha mawasiliano, au kuongeza umakini katika hatua fulani za kazi. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kubaki na mtazamu chanya. Badala ya kujilaumu kupita kiasi, nachukulia kosa kama fursa ya kukuza ujuzi wangu na kuboresha utenda utendaji wangu kazini. Mtazamu huu hunisaidia kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi na kujiamini. Kwa jumla, ninashugilikia makosa kazini kwa wajibikaji, uwazi, kuchukua hatua za haraka na kujifunza. Ninaamini, mfanyakazi bora si yule asiekosea, bali ni yule anayejua kushugilikia makosa yake kwa wiledi na kuyatumia kama nguzo ya maendeleo. Kwa kuwa binadamu lazima hakosee, lazima tutafute suluhisho halisi ya kutaf furusa ya kukuza ujuzi na uwazi bila kuchukua hatuwa ya haraka.

Wakati ninapokabiliwa na msongo wa kazi, jambo la kwanza kabisa ninalofanya ni kutambua kuwa ninapitia msongo huo. Ninaamini kuwa kutambua hali ni hatua muhimu sana. Kwa sababu, mtu akijilazimisha kuendelea kufanya kazi bila kuelewa anachohisi. Anaweza kupunguza ufanisi wake au hata kuathiri afya yake. Kwa hiyo, ninajipa muda wa kujitathmini na kuelewa chanzo cha msongo huo. Baada ya hapo, napanga upya kazi zangu kulingana na vipaumbele. Msongo wa kazi mara nyingi hutokana na kuwa na majukumu mengi kwa wakati mmoja. Napitia orodha ya kazi nilizo nazo nazitenganisha kulingana na umuhimu na muda wa mwisho wa kukamilisha. Kazi zilizo za dharura nazipa kipaumbele. Huku zile zisizo na shinikizo kubwa nikipanga kuzifanya baadae. Mpangilio huo hunisaidia kupunguza presha na kufanya kazi kwa umakini zaidi. Hatua nyingine muhimu inayochukua ni kugawanya kazi kubwa katika hatua ndogo ndogo. Kazi inapokua kubwa au ngumu inaweza kuonekana ya kutisha na kusababisha msongo mkubwa. Lakini ninapogawanya kazi hiyo katika sehemu ndogo inakuwa rahisi kusimamia na kunipa motisha ya kuendelea kila ninapokamilisha hatua moja. Pia wakati wa msongo wa kazi nathamini sana mawasiliano. Endapo mzigo wa kazi ni mkubwa kupita kiasi au kuna changamoto zisizoepukika huwa siogopi kuwasiliana na msimamizi wangu au wenzangu. Inaeleza hali kwa wazi na heshima na wakati mwingine huomba ushauri au msaada. Ninaamini kuwa mawasiliano mazuri huzuia mkusanyiko wa msongo na hujenga mazingira bora ya kazi ya pamoja. Zaidi ya hayo, najitahidi kudhibitisha hisia na mtazamo wangu. Msongo wa kazi unaweza kumfanya mtu ajisikie kuchoka, kukata tamaa au kukasirika kirahisi. Katika hali kama hiyo, najikumbusha kuwa shinikizo ni la muda na linaweza kudhibitiwa. Ninajifunza kubaki mtulivu kuepuka hasira zisizo na maana na kuzingatia suluhisho badala ya tatizo. Ninapokua na nafasi nachukua mapumziko mafupi ili kujirejesha kiakili. Mapumziko hayo yanaweza kuwa kutembea kidogo Kuvuta pumzi kwa kina au kujitenga kwa muda mfupi na kazi Ingawa yanaonekana madogo mapumziko haya hunisaidia kurejesha umakini na kuongeza ufanisi ninaporudi la kazini Pia nazingatia sana usawa kati ya kazi na maisha binafsi Ninajitahidi kuhakikisha kuwa kazi ya haiathiri kupita kiasi afya yangu ya akili au mwili Baada ya muda wa kazi, ninajipa nafasi ya kupumzika, kushiriki, shughuli, ninazozipenda au kutumia muda na familia na marafiki Hii hunisaidia kuanza siku inayofuata nikiwa na nguvu mpya na mtazamo chanya Mwisho kabisa nachukua msongo wa kazi kama fursa ya kujifunza na kukua. Kila kipindi cha shinikizo hunifundisha kuhusu uwezo wangu, mipaka yangu na maeneo ninayohitaji kuboresha. Kadri ninavyofunza kuthibiti msongo ndivyo navyozidi kuwa imara mwenye nidhamu na mwenye uwezo wa kufanya kazi chini ya shinikizo. Kwa ujumla, wakati wa msongo wa kazi, ninachagua mpangilio mzuri wa kazi mawasiliano mwazi.

Ninasafisha vifaa vyangu kwa utaratibu na kuzingatia aina ya kifaa pamoja na matumizi yake. Ninaamini usafi wa vifaa nisehemu muhimu ya uwajibikaji kazini. Kwa sababu huathiri moja kwa moja afya, usalama na ufanisi wa kazi. Kwa ujumla, vifaa ninavyotumia mara kwa mara na visafisha kila siku au baada ya matumizi. Hii ni kwa sababu vifaa hivyo hukutana na vumbi, uchafu au bakteria kwa urahisi. Kwa mfano, kama ni vifaa vya kazi vinavyo tumika kila siku, usafishwa mwisho wa kazi au kabla ya kuanza kazi inayofuata ili kuhakikisha viko katika hali safi na salama. Kwa vifaa ambavyo havitumiki kila siku navisafisha kwa ratiba maalumu maramoja au marambili kwa wiki kulingana na mahitaji. Ratiba hii unisaidia kuhakikisha kuwa hakuna kifaa kinachosahaulika na kwamba vyote vinatunzwa ipasavyo. Ninaamini kufanya usafi wa mara kwa mara huzuia uharibifu wa vifaa na huongeza muda wa matumizi yake. Pia, kila ninapogundua kifaa kimechafuka au kinaweza kuhatarisha usalama, sikisubiri ratiba na kisafisha mara moja. Kwangu, usalama na afya vinapewa kipaombele kuliko kufuata ratiba pekee. Hii unisaidia kuepuka ajali, maambukizi au kuathiri ubora wakazi. Zaidi ya kusafisha, hukagua na kagua vifaa vyangu kwa mara. Wakati wa usafi, natumia na fasi hiyo kuangalia kama kifaa kinahitilafu, uharibifu au kinahitaji matengenezo. Hii hunisaidia kugundua matatizo mapema na kuyarekebisha kabla hayajasababisha matatizo makubwa zaidi kazini. Pia ninaamini kuwa usafi wa vifaa ni jukumu la kila mfanyi kazi. Si kazi ya mtu moja pekee. Kwa hiyo, ninahakikisha ninazingatia kanuni za mahali pa kazi na kuhamasisha wenzangu kwa vitendo. Kwa kuhakikisha mimi mwenyewe, ninaweka mfano mzuri. Mwisho kabisa, ninaona usafi wa vifaa kama sehemu ya taaluma na nidhamu ya kazi. Vifaa vilivyo safi huongeza ufanisi, hupunguza gharama za matengenezo na huonyesha umakini na heshima kwa kazi nina yofanya. Kwa jumla, ninasafisha vifaa vyangu kila mara inapohitajika kwa ratiba na kuzingatia usalama na ubora wa kazi. Hii inanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kwa viwango vya juu vinavyotarajiwa katika mazingira ya kazi. Kusafisha mitambo ya kazi pia husaidia mitambo yali kukaa kwa muda mrefu zaidi. Pia usafi inaonekana kama heshima na kama mimi ninapenda kazi yangu kwa.

Ninapushugulikia wateja jambu la kwanza kabisa ninalofanya ni kuwa karibisha kwa heshima na tabasamu. Ninamini mteja anapukaribishwa vizuri, hujenga imani na huhisi kuthaminiwa. Mtazamo wangu wa awali huwachanya kwa sababu mawasiliano mazuri huwanza na namna unavyo mkaribia mteja. Hatua ya pili ni kumusikiliza mteja kwa makini. Inampa mteja nafasi ya kueleza hitaji laki, swali laki, au changamoto anayokutana nayo bila kumkatiza. Kusikiliza kwa makini, hunisaidia kuelewa kwa kina anachohitaji na hunionyesha kama muhudumu mwenye heshima na anyejali. Baada ya kumusikiliza na wasiliana kwa lugha iliowazi na rahisi kueleweka. Nahakikisha mteja aneelewa huduma au bidhaa ninayomwelezea, garama, muda na masharti yoyote yanayohusika. Endapo kuna jambo asilo lielewa nikotayari kulielezea tena kwa subira. Kwangu, mwasiliano ya wazi hupunguza mlalamiko na huongeza kuridhika kwa mteja. Wakati mwingine, mteja anaweza kuwa na mlalamiko au kutoridhika. Katika hali kama hiyo, nalitambua tatizo lake bila kujitetea haraka. Ninajitahidi kubaki mtulivu, hata kama mteja anaongea kwa hisia kali. Inamonyesha kuwa naelewa hisia zake na kwamba nikotayari kumsaidia kupata suluhisho Baada ya kuelewa tatizo, natafuta suluhisho kwa haraka na kwa ufanisi kwa kuzingatia sera za kampuni kama suluhisho likondani ya wezu wangu, nalitelekeza mara moja kama linahitaji idhini au msaada wajuu zaidi na mjulisha mteja kwa uwazi na kufuatilia hadi tatizo lake litakapopatiwa ufumbuzi. Pia ninahakikisha kuwa na washugulikia wateja wote kwa usawa bila upendeleo wote. Iwe ni mteja mpia au wamuda mrefu ninampa heshima ile ile na huduma bora. Ninaamini kuwa kila mteja ni muhimu na anamchango katika ukuwaji wa biashara au taasisi Zaidi ya hapo, napenda kuchukua mrejesho wa wateja maoni yao hunisaidia kuboresha huduma zangu na kuelewa maeneo ya nayohitaji marekebisho Ninapopata marejesho mzuri hunipamotisha Ninapopata marejesho hasi na chukulia kama fursa ya kujifunza Mwisho kabisa ninafuatilia mteja pale inapohitajika Bada ya kutoa huduma au kutatua tatizo na weza kumuuliza kama amiridhika au kama bado anahitaji msaada zaidi Hii humfanya mteja ajisikie kuthaminiwa na kujenga uhusiano kwa muda mrefu Kwa ujumla, inashugulikia wateja kwa heshima, subira, mwasiliano mazuri na mtazamo wakutatua matatizo Ninaamini hudumu bora kwa wateja siyotu kutimiza mahitaji yao Bali pia kujenga uwaminifu na mahusiano mazuri ya kudumu.

Kwa ujumla natumia wifi na data ya simu kulingana na mazingira na mahitaji ya kazi au mawasiliano Ninaamini matumizi bora ya teknolojia yanahitaji kubadilika kulingana na hali badala ya kushikilia njia moja tu ya muunganisho wa interneti Kwanza napendelea kutumia wifi pale inapopatikana na inapokua salama Wi-Fi hunipa muunganisho wa haraka na thabiti hasa inapokua ofisini, nyumbani au katika maeneo ya kazi yenye mtandao wa uhakika. Kwa kazi zinazohitaji kupakua au kupakia taarifa kubwa kushiriki mikutano ya mtandaoni au kutumia mifumo ya kazi. Wi-Fi hunirahisishia kufanya kazi kwa ufanisi bila usumbufu. Hata hivyo, ninapotoka nje ya ofisi au ninapokuwa safarini, ninategemea data ya simu. Data ya simu hunipa uhuru wa kuendelea kuwasiliana, kujibu barua pepe, au kufuatilia majukumu ya haraka bila kutegemea mahali maalum. Hii ni muhimu sana katika mazingira ya kazi yanayohitaji upatikanaji wa muda wote. Pia nazingatia masuala ya usalama wa taarifa. Situmii wifi ya wazi au isio salama kwa shughuli zinazohusisha taarifa nyeti. Katika hali kama hiyo, napendelea kutumia data ya simu au wifi ilio na ulinzi mzuri. Hii hunisaidia kulinga taarifa za kazi na za binafsi. Kwa upande wa matumizi ya gharama, natumia wi-fi kupunguza matumizi ya data ya simu pale inapowezekana. Ninafahamu mipaka ya vivurushi vya data, hivyo napanga matumizi yangu kwa busara ili kuepuka matumizi yasio ya lazima. Hii inaonyesha nidhamu na uwajibikaji katika matumizi ya rasilimali Zaidi ya hayo ninatilia maanani ubora wa mtandao endapo wifi ni dhaifu au inakatika katika mara kwa mara Nachagua data ya simu ili kuhakikisha au kuendelesha kazi bila kusimamisha Kwangu, kipaumbele ni kuhakikisha majukumu yanakamilika kwa wakati na kwa ubora. Mwisho kabisa, ninaona matumizi ya wifi na data ya simu kama zana za kazi zinazosaidiana, si zinazoshindana. Uwezo wa kuchagua ipi itumike kulingana na hali hunifanya niwe mfanyikazi anayebadilika Anaipanga kazi yake vizuri na anayeweza kuendelea kufanya kazi katika mazingara tofauti tofauti na pia katika safari au katika sehemu tofauti.

Ndiyo, ninanunua vitu kwa kutumia simu, lakini nafanya hivyo kwa umakini, mipango na kwa kuzingatia usalama. Teknolojia ya simu imerahisisha sana maisha ya kila siku, hasa katika maswala ya ununuzi na malipo. Na ninaitumia kama nyenzo na chanzo ya kuongeza ufanisi. Kwanza kabisa, ninanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu hukoa mudawangu na garama. Badala ya kusafiri au kusimama foleni ndefu katika maduka, ninaweza kuangalia bidha, kulinganisha bei na kufanya malipo nikiwa mahali nilipo. Hii unisaidia kupanga muda wangu vizuri, hasa ninapokuwa na majukumu mingi ya kazi. Pia kutumia simu unipafurusa ya kulinganisha bidhaa na huduma kutoka wa uzaji tufauti tufauti. Kupitia programu au tuvuti, inaweza kusoma maelezo ya bidhaa, mauni ya wateja wengine ambao walininua bidhaa hiyo na kuchagua kile kinachonifaa hidi kulingana na ubora na bei. Hii unisaidia kufanya mamuzi ya busara kabla ya kununua. Hata hivyo nazingatia sana usalama wa miamala. Inahakikisha inatumia majukua yanayoaminika na yenye ulinzi wa taarifa. Situmii mitandao ya wifi isio salama kufanya malipo na ninachukua tahadhari kama kulinda namba za siri na kuthibitisha taarifa kabla ya kuthibitisha ununuzi. Usalama wafedha na taarifa zangu ni kipaombele kikubwa. Zaidi ya hayo, ninapenda kupanga bajeti yangu kabla ya kununua kukutumia simu. Ingawa urahisi wa simu unaweza kumfanya mtu kununua bila mpango Ninajitahidi kuthibiti matumizi yangu unisaidia kuhakikisha kuwa ninanunua vitu ninavyohitaji kwa kweli na kuepuka matumizi ya siyo ya lazima Kwa kuwa nikiwa dukani, mara kwa mara nanunua vitu ambavyo sikuwa nimevipanga katika daftari langu la ununuaji. Katika baadhi ya hali, inatumia simu kununua huduma za haraka. Kama vile malipo ya bili vifurishi vya interneti au tiketi za usafiri au za kuangalia mipira. Hii unipa urahisi na uhakika wakupata huduma kwa wakati haraka bila usumbufu wowote. Mwisho kabisa, inaona ununuzi kwa kutumia simu kama ishara ya kuendana na maendeleo ya teknolojia. Kadri dunia inavyoendelea kidigitali uwezo wa kutumia simu kwa njia sahihi unionyesha kama mtu anajifunza, anajibanga na anayeweza kutumia teknolojia kwa manufaa zaidi. Kwa jumla, ndiyo, inanunua vitu kwa kutumia simu, lakini nafanya hivyo kwa busara, usalama na mipango mizuri. Ili, kuhakikisha inaniletea manufaa bila kuniletea hasara.

Kwa ujumla, ninazingatia sana unywaji wa maji kila siku kwa sababu ninaelewa kuwa maji ni muhimu kwa afya yangu umakini na uwezo wa kufanya kazi vizuri. Ingawa kiasi halisi kinaweza kutofautiana kulingana na hali ya hewa, aina ya kazi na mahitaji ya mwili inahakikisha ni nakunywa maji kwa utaratibu na kwa makusudi. Kwa kawaida nakunywa maji mara kadhaa kwa siku. Kuanzia asubuhi hadi jioni. Mara nyingi ninaanza kukunywa maji usiku kwa kunywa glasi moja au mbili za maji ili kurejesha mwili baada ya usingizi wa usiku. Hii hunisaidia kuamka vizuri na kujiandaa kwa majukumu ya siku. Wakati wakazi ninaweka ratiba isiyo rasmi ya kunywa maji. Inapokumbuka au ninapohisi kiu nanywa maji lakini pia najikumbusha kunywa hata kabla ya kuhisi kiu kali Hii ni kwa sababu kiu mara nyingi ni dalili kwamba mwili tayari umeanza kukosa maji Kwa hiyo, ninajaribu kunywa maji kidogo kidogo lakini mara nyingi Endapo kazi ninayofanya inahusisha shughuli nyingi za kimwili au za mazingira yenye joto huongeza kiasi cha maji ninayokunywa. Hii hunisaidia kuzuia uchovu wa haraka, maumivu ya kichwa au kwa kupungua kwa nguvu. Katika hali kama hizo, ninaweza kunywa maji bila maji kila baada ya muda mfupi ili kurejesha nguvu wa mwili. Pia nazingatia dalili za mwili wangu. Natazama hali kama rangi ya mkojo kiwango cha uchovu au maumivu ya kichwa ambavyo vinaweza kuashiria upungufu wa maji mwili. Dalili kama hizi hunisaidia kujua kama ninahitaji kuongeza unywaji wa maji katika mwili wangu Zaidi ya hayo ninajitahidi kupunguza vinywaji vinavyoweza kupunguza maji mwilini kama vile vinywaji venye kafeni nyingi au sukari nyingi na badala yake kuchagua maji safi maranyingi zaidi Hii hunisaidia kudumisha afya bora na umakini kazini Mwisho kabisa ninaona unywaji wa maji kama sehemu ya nidhamu ya maisha na kazi mtu anayejali afya yake huweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kuwa makini na kuepuka matatizo ya nayoweza kuzuilika Kwa hiyo, ninahakikisha nakunywa maji kwa kiasi kinachofaa na mara kwa mara kila siku Kwa ujumla, nakunywa maji mara nyingi kwa siku na kwa kiwango kinachokidhi mahitaji ya mwili wangu Kwa lengo la kudumisha afya bora, nguvu na ufanisi katika kazi na maisha ya kila siku.

Napenda kusema kuwa naeza kufanya kazi peke yangu na pia kufanya kazi na wengine. Kulingana na aina ya kazi na malengo yanayohusika. Ninaamini mfanyakazi mzuri ni yule anajua kubadilika kulingana na mazingira ya kazi. Badala ya kushikilia mtindo mmoja tu wa kufanya kazi. Kwanza, napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu kazi ya pamoja huleta mawazo tofauti, ujuzi mbali mbali na ubunifu mpana zaidi. Ninapofanya kazi katika timu najipata fursa ya kujifunza kutoka kwa wenzangu, kubadilishana uzoefu na kupata suluhisho bora zaidi kupitia ushirikiano. Pia, kazi ya pamoja huimarisha mawasiliano na kujenga uhusiano mzuri wa kazi. Katika kazi za timu, ninajitahidi kushiriki kikamilifu kwa kutoa mawazo yangu, kusikiliza mawazo ya wengine na kuheshimu maamuzi ya pamoja. Ninapenda mazingira ambayo, kila mtu anahisi kuthaminiwa na kuchangia mafanikio ya kazi. Kwangu, mafanikio ya timu ni mafanikio ya mtu binafsi pia. Hata hivyo, nina uwezo na utayari wa kufanya kazi peke yangu pale inapohitajika. Kuna majukumu yanayohitaji umakini wa hali ya juu, uwajibikaji binafsi na maamuzi haraka katika hali kama hizo. Ninaweza kupanga kazi yangu vizuri, kujisimamia bila kusukumwa na kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati na kwa ubora unaofaa. Napenda kufanya kazi peke yangu hasa pale ninapohitaji kutafakari kwa kina, kupanga, au kutekeleza majukumu maalum. Kufanya kazi kwa kujitegemea hunisaidia kutumia uwezo wangu binafsi kikamilifu na kuonyesha nidhamu na uwajibikaji wangu. Zaidi ya hayo, ninaamini kuwa kazi bora hutokana na mchanganyiko wa kazi binafsi na kazi ya pamoja. Mara nyingi, kazi huanza kwa mtu mmoja kupanga au kutekeleza sehemu fulani, kisha huendeleza kupitia ushirikiano wa timu. Uwezo wangu wa kubadilika kati ya njia hizi mbili, hunifanya niwe mfanyikazi anayeelewana na mazingira tofauti ya kazi. Mwisho kabisa, mtazamo wangu ni kwamba, lengo la kazi ni matokeo, sio njia pekee ya kufanya kazi. Iwe nafanya kazi pike yangu au na wengine ninajitahidi kutoa matokeo bora kuzingatia malengo ya taasisi na kufanya kazi kwa weledi kwa ujumla. Napenda kufanya kazi na wengine lakini pia niko tayari kujisimamia na kufanya kazi peke yangu ninapohitajika Kwa sababu ninaamini ushirikiano na uwajibikaji binafsi ni nguzo muhimu za mafanikio kazini.

Mara nyingi wikendi ninaitumia kama muda wa kupumzika, kujipanga upya na kujiboresha binafsi. Huku nikihakikisha kuwa inanisaidia kurejea kazini nikiwa na nguvu na umakini pia. Nina amini namna mtu anavyotumia wikendi yake, uhakisi nidhamu yake, vipaumbele vyake na uwezo wake wa kudumisha usawa kati ya kazi na maisha binafsi. Kwanza kabisa, hutoa sehemu ya wikendi kupumzika na kurejeshea nguvu. Baada ya wiki yenye majukumu mengi ya kazi, najipa muda wa kupunguza msongo wa mawazo, kulala kwa muda wa kutosha, na kujitunza kiafya. Mapumziko haya hunisaidia kuanza wiki mpya, nikiwa na nguvu na ari ya kufanya kazi kwa ufanisi. Pia, natumia wikendi kupanga shughuli za wiki inayofuata. Ninapitia majukumu yangu kupanga vipaumbele na kujiandaa kisaikolojia kwa kazi zinazokuja. Tabia hii hunisaidia kuepuka msongomano wa kazi na kunifanya niwe mwelekeo mzuri ninaporudi kazini. Katika wikendi, ninatumia muda kujifunza au kujiboresha. Hii inaweza kuwa kusoma vitabu, kufwatilia maudhui ya kielimo mtandaoni au kujifunza ujuzi mpya unaohusiana na kazi au maendeleo kibinafsi. Ninaamini kujifunza hakuishi darasani na kutumia wikendi kwa kujiongezea maarifa hunifanya niwe bora zaidi katika taaluma yangu. Zaidi ya hayo, ninatumia wikendi kuimarisha mahusiano ya kifamilia na kijamii. Ninatumia muda na familia, marafiki au jamii inayonizunguka. Mahusiano mazuri hunipa amani ya kiakili na msaada wa kihisia. Jambo linaloathiri chanja utendaji wangu kazini. Wakati mwingine, ninashiriki katika shughuli za kijamii au za kujitolea. Kushiriki katika kazi au shughuli hizi, hunipa nafasi ya kuchangia katika jamii na kunikumbusha umuhimu wa kushirikiana na wengine. Pia, hunijenga kama mtu mwenye huruma na anayejali mazingira yanayomzunguka. Pia wikendi ni muda ninaotumia kujishugulisha na shughuli ninazozipenda kibinafsi. Hizi zinaweza kuwa mazoezi mepesi, kutembea, kusikiliza muziki au shughuli nyingine zinazosaidia kupunguza mawazo. Shughuli hizi hunisaidia kudumisha afya ya mwili na akili. Zaidi ya hapo, ninatumia sehemu ya wikendi kukamilisha majukumu binafsi ambayo si rahisi kufanya katika wiki. Kama kupanga nyaraka, kufanya manunuzi muhimu au kushughulikia maswala ya nyumbani. Hii hunisaidia kuwa na mpangilio mzuri wa maisha kwa ujumla. Katika baadhi ya nyakati, natumia wikendi kufanya kazi ndogo ndogo zinazohusiana na taaluma yangu. Hasaa pale ninapohitajika. Hata hivyo, ninahakikisha kazi hiyo haivurugi muda wangu wa kupumzika kwa sababu ninaamini mapumziko ni muhimu kwa ufanisi wa muda mrefu. Mwisho kabisa, ninatazama wikendi kama sehemu ya kujitathmini na kuweka malengo mapya. Ninajiuliza nilifanya nini vizuri wiki iliopita? Nini kinahitajika kuboreshwa na ni hatua gani nitachukua mbele. Tafakari hii hunisaidia mimi kukua kibinafsi. Kwa ujumla, ninaamini matumizi mazuri ya wikendi hunifanya niwe mtu mwenye uwiano mzuri wa maisha.

Uwezo ambao ningependa sana kuwa nao. Huwezo kujifunza kwa haraka na kuendana na mpadiliko kwa urahisi. Nimechagua uwezo huu kwa sababu. Ninaamini tunaishi katika dunia inayobadilika kwa kazi. Hasa katika maswala ya kiteknolojia, kazi na mahitaji ya jamii. Mtu mwenye uwezo huu anaweza kukubaliana na changamoto mpya bila hofu na kuendelea kuwa na mchangu mkubwa katika mazingira yoyote ya kazi. Kwanza kabisa, kuwa na wezo ya kujifunza kwa haraka, kuna maanisha kuweza kupukea tarifa mpya, kuzielewa na kuzitumia kwa vitendo kwa muda mfupi. Katika mazingira ya kazi, hadi hubadilika mara kwa mara na mara nyingine utakiwa kujifunza mifumu mpya, binu mpya au majukumu mapya. Wezo huu ungewezesha mtu kubaki na ufanisi bila kuchelewa au kuadhiri ubora wa kazi. Pia wezo wakuendana na mabadiliko ugeongeza kujiamini na utulivu wa akili. Badala ya kuhufia mabadiliko ningiaona kama fursa za kukua. Hii unisaidia ufanya kazi kwa mtazamo chanya hata pale mambo ya napobadilika ghafla au mipango inapobadilishwa. Zaidi ya hayo, uwezo huu ungeimarisha ushirikiano kazini. Inapokuwa tayari kujifunza na kubadilika. Inakuwa rahisi kufanya kazi na watu watabia, uzoefu na mawazo tofauti. Hii, ujenga timu imara inayaweza kukubaliana na changamoto kwa pamoja. Uwezo kujifunza kwa haraka pia ungemarisha utatuzi wa matatizo. Katika kazi, changamoto mpya ujutokeza mara kwa mara. Mtu mwenye uwezo huu anaweza kutadhmini hali kujifunza kutokana na uzoefu awali na kupata suluhisho la haraka na limalufa. Hii huungiza thamani ya mtu binafsi katika taasisi au kampuni. Pia ngependa uwezo huu kwa sababu unahusiano na kujiboresha binafsi kwa muda mrifu. Uwezo kujifunza hauishi kazini peke. Unahusisha pia maisha ya kila siku, mausiano na maendeleo ya kiakili. Unanifanya niwe mtu aniendelea kukua na kujifunza katika kila hatua ya maisha. Ni muhimu kusema kuamba ingawa ngependa kuhimarisha uwezo huu zaidi, tayari inajitahidi kujenga kwa vitendo. Inajifunza kutokana na makosa na sikiliza maoni ya wengine na niko tayari kupukea changamoto mpya. Hii inaonyesha kuwa inamtazamwa kujifunza na kubadilika hata kabla ya kuwa na uwezo huu kwa kiwango chajam. Mwisho kabisa, inaamini kuwa uwezo kujifunza kwa haraka na kuendana na mabidiliko ni uwezo unawajumuisha uwezo mwingine mwingi kama mwasiliano mazuri, ubunifu na uvumilivu. Kwa hiyo, kuuwekeza na kuukuza ni hatua muhimu kuelekea mafanikio ya muda refu. Kwa jumla, uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo kujifunza kwa haraka na kuendana na mabadiliku. Kwa zababu, utanesaidia kuwa mfanya kazi bora, mshiriki mzuri, watimu, na mtu anayekua kila wakati katika dunia inayobadilika.

Kwa ujumla, napendelea hali ya hewa ya wastani inayochanganya baridi na joto Lakini, kama nitalazimika kuchagua kati ya baridi au joto, napendelea zaidi baridi ya kiasi chagua hili halitokani tu na hisia binafsi Bali, pia na namna baridi inavyoathiri afya umakini na uwezo wangu wakufanya kazi kwa ufanisi Kwanza kabisa Napendelea baridi kwa sababu unisaidia kuwa makini na mtulivu kabisa. Katika hali ya hewa ya baridi ya wastani, mwili hauchoki haraka na akili ubaki makini kwa muda mrefu. Hii unifanya niweze kufanya kazi zinazohitaji umakini bila kuchoka upesi kama inavyeweza kutokea wakati wajotokali. Pia, baridi hunifanya nijipange vizuri za hidi kazini. Wakati wa baridi ni rahisi kuthibiti mazingira ya kazi kwa kuvaa mavazi ya nayofaa au kurekebisha mazingira ya ndani. Jotokali kwa pandemungine linaweza kuathiri hali ya mwili na kusababisha usumbufu ambao si rahisi kuzibiti. Hata hivyo, napendelea baridi hisiyo kali kupita kiasi. Ninaelewa kuwa baridi kali inaweza kuadhiri afya au kupunguza ufanisi. Hasa, kama mazingira hayajajianda vizuri. Ndiyo maana napenda hadia hewa yenye uianu ambapo baridi ipo lakini sio ya kupitiliza. Kwa upande wa joto, ninaona linafaida zake pia. Joto linaweza kuwa zuri kushuguli fulani na huleta hali ya uchangamfu. Hato hivyo, joto kali linaweza kusababisha uchovu wa haraka, kupunguza umakini na kuhitaji juhudi zaidi ila kudumisha ufanisi kazini. Kwa sababu hiyo, naliona joto kali kama changamoto zaidi ikilinganishwa na baridi ya wastani. Pia, upendeleo wangu wa baridi unaonyesha uwezo wangu wa kubadilika na kupanga mazingira ya kazi. Inapukutana na hali ya hewa isiyo nipendeza, inajitahidi kujiandaa mapema kuhakikisha hali hiyo haiathiri majukumu yangu. Hii ni sawa na mazingira ya kazi ambapo changamoto hutokea na mfanya kazi hutakiwi kuendelea kutoka matokeo bora Zaidi ya hayo, ninaamini kuwa upendeleo wa hali ya hewa haupasu kuathiri uwajibikaji Iwe ni baridi ya ojoto inawezo kuendelea kufanya kazi kwa nithamu au na umakini upendeleo wangu unaonyesha tu mazingira ninayohisi ninafanya kazi kwa ufanisi zaidi, sio kigezo cha kuchagua au kuepuka majukumu. Mwisho kabisa, ninaona swali hili kama kipimo cha kujitambua uhalisia. Kujua ninachopendelea unisaidia kujitunza na kupanga vizuri, lakini pia kunanionyesha kuwa niko tayari kufanya kazi katika mazingira tofauti tofauti kulingana na mahitaji ya kazi. Kwa ujumla napendelea baridi ya kiasi kuliko joto kali Kwa sababu unisaidia kuwa makini, mtulivu na mwenye ufanisi zaidi Huku nikiendelea kuwa na uwezo wa kufanya kazi vizuri katika hali yoyote ya hewa.

Kwa maoni yangu, sera muhimu zaidi ya kampuni ni sera ya maadili na muenendo wa kazi. Kwa sababu, ndiyo msingi unaongoza namna wafanyikazi wanavyotenda, kushirikiana na kuwakilisha kampuni kwa wateja na jamii kwa ujumla. Bila sera thabiti ya maadili, hata kampuni yenye rasilimali nyingi inaweza kushindwa kufikia malengo yake kwa uendelevu. Kwanza kabisa, sera ya maadili huweka miongozo ya tabia inayotarajiwa kwa wafanyikazi wote kwanzia viongozi hadi wafanyikazi wa kawaida. Hii inahakikisha kila mtu anafanya kazi kwa uadilifu, uwajibikaji na heshima. Mazingira ya kazi yenye maadili hujenga imani miongoni mwa wafanyikazi na pia huongeza uaminifu kwa wateja kwa kampuni. Pia, sera hii husaidia kuzuia migogoro na vitendo visivyofaa kazini kama ubaguzi, unyanyasaji, rushwa au matumizi mabaya ya mamlaka. Wafanyikazi wanapokua na mwongozo wazi wa nini kinakubalika na nini hakikubaliki. Huwa rahisi kuepuka matatizo yanaweza kuathiri jina la kampuni au mahusiano ya ndani. Zaidi ya hayo, sera ya maadili huchangia uamuzi bora katika mazingira ya kazi. Wakati mfanyikazi anakutana na hali ngumu au changamoto za kimaadili, Sera hii humsaidia kufanya maamuzi sahihi katika kama hakuna mtu anayemwangalia. Hii ni muhimu sana katika mazingira ya kazi yanayohitaji uaminifu mkubwa. Sera maadili pia uathiri utamaduni wa kampuni. Kampuni yenye maadili imara hujenga mazingira ambayo wafanyikazi wanajisikia salama, wanaheshimiana na wanathamini kazi yao. Hii huongeza motisha kupunguza mzunguko wa wafanyikazi kuondoka kazini na kuongeza ufanisi wa jumla. Hata hivyo, pamoja na sera ya maadili, ninaona pia sera ya mawasiliano na uwazi kuwa muhimu sana. Sera hii inahakikisha kuwa taarifa muhimu zinawafikia wafanyikazi kwa wakati maalum na kwamba kuna njia wazi za kutoa maoni, mapendekezo au mlalamiko bila hofu wowote. Wazi hujenga imani na huimarisha uhusiano kati ya wafanyikazi na uongozi. Pia sera ya afya na usalama kazini ni muhimu kwa sababu inalinda ustawi wa wafanyikazi. Mfanyakazi anapokua salama na mwenye afya. Hufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kampuni inayojali afya na usalama huonyesha kuthamini rasilimali watu ambayo ni nguzo muhimu ya mafanikio. Mwisho kabisa, ninaamini sera bora ya kampuni si ile iliyoandikwa tu kwenye karatasi, bali ile inayotekelezwa kwa vitendo. Uonguzi unapokua mfano mzuri wa kufuata sera, wafanyikazi pia hufuata kwa hiari. Hii huifanya sera kuwa sehemu ya maisha ya kila siku ya kazi Kwa ujumla, sera ya maadili na mwenendo wa kazi Ndiyo ninaiona kuwa muhimu zaidi Kwa sababu, huathiri moja kwa moja uaminifu utamaduni wa kazi na mafanikio ya muda mrefu ya kampuni Huku sera nyingine kama mawasiliano uwazi na usalama zikisaidia kuima.

Mahali ya kihistoria ambayo ningependa sana kutembelea.Ni Bagamoyo.Kwa sababu ni eneo lenye historia kubwa.Si tu kwa Tanzania, mbali kwa Afrika mashariki kwa ujumla. Bagamoyo imebeba simulizi nyingi, zinazohusu biashara ya kale, ukoloni, utumwa na mwanzo wa muingiliano kati ya Afrika na dunia ya inje. Kwanza kabisa, ningependa kutembelea bagamoyo ili kujifunza historia kwa macho na kuwalisia, badala ya kusoma vitabuni pekee. Bagamoyo ilikuwa kituo muhimu cha biashara na pia bandari ya kihistoria.Ambapo misafara mingi ya watumwa na wafanyi biashara ilipitia. Kutembelea eneo hili.Kungekuwa fursa ya kutafakari kwa kina, kuhusu yaliyopita na athari zake hadi leo. Pia, Bagamoyo ina humuhimu mkubwa katika historia ya dini na elimu. Ni mahali ambapo wamishonaria wa kwanza waliingia na kuanzisha shule, hospitali na makanisa ya awali kabisa. Kutembelea maeneo haya, kungekuwa njia ya kuelewa mchango wa elimu na dini, katika mabadiliko ya kijamii na utamaduni ya jamii zetu. Zaidi ya hilo, ningependa kutembelea Bagamoyo, ilikuona urithi wa kitamaduni uliopo. Majengo ya kale sana zajadi na simulizi za wazee wa eneo hilo. Vinaonyesha utambulisho wajamii na namna walivyoishi hapo zamani. Hii unisaidia kudhamini zaidi tamaduni na historia yangu. Kutembelea eneo la kihistoria kama Bagamoyo. Pia kungekuwa somo la uzalendo na utambulisho. Kujua historia ya inchi Uniifanya nijivunie chimbuko langu na kunipea motisha ya kuchangia maendeleo ya sasa na ya baadaye, kwa kuzingatia mafunzo tuliyoyapata kutoka historia. Pia safari hiyo ingeweza kuwa fursa ya kutafakari kibinafsi. Maeneo ya kihistoria mara nyingi.Huleta hisia na mawazo mazito kuhusu maisha, haki na dhamani ya binadamu. Kutembelea Bagamoyo, kungekuwa kunikumbusha umuhimu wa haki, uhuru na utu wa binadamu. Mbali na kujifunza, ningependa pia kushiriki katika uhifadhi wa urithi wa kihistoria. Kwa kutembelea maeneo ya kihistoria, tunachangia kuyathamini na kuyaweka hai kwa vizazi vijavyo. Hii ni njia ya kuonyesha heshima kwa walio tutangulia. Mwisho kabisa.Ninaona kutembelea Bagamoyo, kama daraja kati ya historia na maisha ya sasa. Inanisaidia kuelewa tulikotoka, tulipo na tunakoelekea kama jamii. Uelewa huu ni muhimu, katika kujenga maamuzi bora kwa siku zijazo. Kwa ujumla, mahali ya kihistoria ningependa kutembelea ni Bagamoyo. Kwa sababu ni hazina ya historia, utamadumi na mafunzo muhimu yanayochangia, kujitambua na maendeleo ya jamii.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtu mwenye mchango chanya na wakudumu katika jamii kupitia kazi ninayofanya. Huku ni kijijenga binafsi, kitaaluma na kimaadili. Ndoto hii haijikiti tu kwenye mafanikio binafsi, bali pia katika namna mafanikio hayo yanavyoweza kuwagusa na kuwainua watu wengine. Kwanza kabisa, doto yangu ni kufanikiwa katika taaluma yangu kwa kufanya kazi kwa bidii, uwadilifu na weledi wa hali ya juu kabisa. Natamani kuwa mtaalamu, anayeaminika, anayeheshimika na anayetoa matokeo bora. Kwangu mafanikio siyo tu kupata cheo au kipato Bali ni kufanya kazi kwa kiwango kinachonifanya nijivunie na kunifanya niongeze thamani katika taasisi au kampuni ninayoifanyia kazi Pia ndoto yangu kubwa ni kuendelea kujifunza na kukuza uwezo wangu kila wakati Ninaamini dunia inabadilika kwa kasi. Hivyo mtu anayesimama kujifunza huachwa nyuma. Natamani kuwa mtu anayejifunza kutokana na uzoefu, makosa na changamoto na anayetumia maarifa hayo kuboresha maisha yake na ya wengine. Zaidi ya hayo nina ndoto ya kuwa mfano mzuri kwa watu wengine, hasa kwa vijana au wale wananiuzunguka. Natamani watu wanaponiangalia waone mtu mwenye nidhamu, bidii na maadili mema. Kuwa mfano mzuri, kuna nipa motisha ya kufanya yalio sahihi hata pale ambapo hakuna anayeniangalia. Ndoto yangu pia inahusisha kuboresha maisha ya familia yangu natamani kuhakikisha kuwa familia yangu inamaisha yenye utulivu, heshima na fursa bora. Familia ni msingi wa maisha na mafanikio yangu hayataweza kuwa kamili kama sitakuwa na mchango chanya kwa watu wa karibu nami. Kwa upande wa jamii, ndoto yangu kubwa ni kutoa mchango unaoleta mabadiliku Iwe kupitia kazi yangu, elimu au kushiriki katika shuguli za kijamii Ninaamini kila mtu anawajibu wakurudisha kwa jamii kile anachopata Hata mchango mdogo ukifanywa kwa dhati unaweza kuleta tofauti kubwa Pia nina ndoto ya kuwa mtu mwenye usawa mzuri kati ya kazi na imaisha kibinafsi. Mafenikio ya kweli kwangu ni kueza kufanya kazi kwa bidii bila kupoteza utu, afya na mahusiano. Natamani kuwa na maisha ya nyemana, furaha na amani ya akili. Ndoto yangu kubwa haiji bila changamoto na ninaelewa hilo. Lakini niko tayari kufanya kazi kwa bidii, kuwa mvumilivu, kufanya kutokana na vikwazo. Ninaamini ndoto hutimia si kwa bahati bali kwa juhudi za kila siku nidhamu na imani binafsi. Mwisho kabisa, ndoto yangu kubwa ni kuangalia nyuma siku moja na kuona kuwa niliishi maisha yenye maana. Niliwajibika, nilijifunza na nilisaidia wengine kwa kadri ya uwezo wangu hiyo ndiyo itakoyofanya nijisikie nimefanikiwa kweli Kwa ujumla, ndoto yangu kubwa ni kuwa mtu mwenye mafanikio Yanayoleta manufaa kwa mimi binafsi, familia yangu na jamii kwa ujumla Kwa kufanya kazi kwa bidii, maadili mema na mtazamo chanya wa maisha mazuri.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kufanya kazi katika mazingira yenye changamoto nyingi na shinikizo la majukumu. Hasa pale ambapo ilibidi kushirikiana na watu wa tabia, mitazamu na viwango tofauti vya uzoefu. Uzoefu huu, ulinipa mafunzo ambayo haya kupatika na darasani pekee, bali kupitia vitendo hali halisi za kazi. Kwanza kabisa, uzoefu huu ulinifundisha umuhimu wa uwajibikaji binafsi. Kulikuwa na nyakati ambapo, nilikabithiwa majukumu muhimu yaliyo hitaji umakini na uwaminifu. Nilijifunza kuwa mafanikio ya kazi haya jitegemei tu maelekezo kutoka kwa msimamizi, mbali pia nidhamu ya mtu binafsi, uaminifu na uwezo wa kusimamia muda na majukumu yake mwenyewe. Pia uzoefu huu ulinifundisha nguvu ya mawasiliano mazuri kazini. Nilijifunza kuwa changamoto nyingi utokea si kwa sababu watu hawafanyi kazi, bali kwa sababa hawawasiliani vizuri. Nilijifunza kuuliza maswali mapema, kutoa mrejesho kwa heshima na kuhakikisha taarifa muhimu zineleweka kwa uti. Mawasiliano haya yalisaidia kupunguza makosa na kuyimarisha ushirikiano. Zaidi ya hayo, uzoefu huu ulinifundisha namna ya kufanya kazi na watu tofauti. Katika mazingira ya kazi, huku tana na watu wenye tabia na mitazamu tofauti. Lijifunza kuvumilia, kuheshimu tofauti na kutafuta njia kufanya kazi kwa pamoja, hata pale ambapo hatukubaliani kwa kila jambo. Hili li nilijenga kuwa mtu mwenye subira na anaelewa watu Uzoefu huu pia ulinifundisha namna ya kushugulikia changamoto na makosa. Ulikuwa na nyakati nilikuwa nakosea au mambo haya kuenda kama ilivyo pangwa. Badala ya kukataa yakukata tama, nilijifunza kukubali makosa, kujifunza kutokana nayo na kutafuta suluhisho. Hili limijenga kuwa mtu mwenye mtazamu wa kujifunza na kuboresha badala ya kulaumu. Pia, nlijifunza kufanya kazi chini ya shinikizo. Kulikua na muda mdogo, malengo makubwa na matarajio ya juu. Uzoefu huu, ulinifundisha kupanga vipau mbele, kubaki mtulivu na kuzingatia suluhisho badala ya presha. Lijifunza kuwa shinikizo likisimamiwa vizuri linaweza kuwa chachu ya ubora Zaidi hayo, uzoefu huu ulinifundisha thamani ya kazi ya team, Niliona wazi kuwa mafanikio makubwa upatikana pale ambapo watu wanashirikiana, kusaidiana na kuheshimiana. Hakuna mtu mmoja anaejua au anaweza kufanya kila kitu pekee yake. Ushirikianu uliongeza ubora wa matokeo na kunifanya nijivunie mafanikio ya pamoja. Uzofu huu pia ulinifundisha kubadilika na kujifunza haraka. Kulikua na mabadiliko ya mara kwa mara ya taratibu, majukumu au mbinu za kazi. Ililazimika kujifunza vitu vipya kwa haraka na kwavi kuvitumia kwa vitendo. Hili ilinijenga kuwa mtu anaekubali mabadiliko na kuyachukulia kama fursa. Mwisho kabisa uzoefu huu ulinifundisha maadili ya kazi na utu kazini. Ilijifunza umuhimu wa heshima waminifu na kufanya kazi kwa thamira.

Aina ya mkate ninayopenda zaidi ni mkate wangano nzima Kwa sababu unafaida nyingi kiafya na pia hunanipa nguvu na uridhisho ninayouitaji katika maisha ya kila siku Upendelewa wangu wa mkate huu Haujatokana tu na ladha Bali pia na uelewa wa umuhimu walishebora na namna chakula kina vyo a thiri afya na uwezo wa kufanya kazi Kwanza kabisa, napenda mkate wangano mzima kwa sababu unavuritubisho muhimu kwa mwili. Mkate huu unanyuzi-nyuzi nyingi ambazo husaidia mmengenyo wa chakula na kunifanya njiskie ni meshiba kwa muda mrefu. Hii unisaidia kudhibiti ulaji usio walazima na kunipanguvu endelevu katika siku mzima ya kazi. Pia mkate wangano mzima unisaidia kudumisha afya kwa ujumla. Ukilinganisha na mkati mweupe mkati wangano mzima unaskari kidogo iliosindikwa na husaidia kudhibiti kiwango chanishati mwilini. Hii ni muhimu sana hasa katika mazingira ya kazi ya nayohitaji umakini na nguvu ya akili Kwa upande wa ladha, napenda mkate humu kwa sababu una ladha ya asali ya asili na unakuenda vizuri na vyakula mbali mbali Unaweza kuliwa na chai a subuhi, kutumiwa kama sandwich wakati wa mchana au kuandamana na chakula kingine chochoote uWezo wake wakubadilika hunifanya niweze kutumia katika nyakati tofauti bila kuchoka Zaidi ya hayo napenda mkate wangano nzima kwa sababu unaendana na mtindo wa maisha wenye nidhamu kuchagua chakula bora ni sehemu ya kujitunza na kupanga maisha Linaonesha kuwa ninajali afya yfiangu na ninafanya maamuzi ya busara hata katika mambo madogo ya kila siku Hata hivyo, hilo halimaanishi kuwa sipendi aina nyingine za mkate Wakati mwingine, napenda pia mkate wakawaida au mkate laini Hasa katika hafla maalumu au ninapotaka kubadilisha ladha Lakini kwa matumizi ya kila siku, mkate wanga ngano mzima unabaki kuwa chaguo langu la kwanza. Upendeleo huu, unaonyesha uwezo wangu wa kufanya maamuzi ye nye uwiano. Sijifungi kwenye kitu kimoja kwa ukaidi, bali na chagua kile kinachonifaa zaidi kwa muda mrefu. Hii ni sawa na mazingira ya kazi ambapo maamuzi yanapaswa kuzingatia faida za sasa na za badae. Pia napenda mkate wangano nzima kwa sababu unanipa nishati ya kufanya kazi kwa ufanisi. Ninapokula chakula kinachonipa nguvu bila kunichosha. Ninakuwa na uwezo wakuzingatia kazi zangu kwa muda mrefu na kwa ubora unaotakiwa. Mwisho kabisa, ninaona upendeleo wangu wa mkate wa mfano mdogo wa mtazamo wangu wa maisha. Kuchagua kile chenye manufaa ya muda mrefu hata kama hakionekani kuwa cha kifahari au rahisi zaidi. Maamuzi madogo ya kila siku hujenga matokeo makubwa kwa muda mrefu. Kwa ujumla, mkate ninaopenda ni mkate wangano nzima kwa sababu unaisaidia mimi kudumisha afya yangu kunipea nguvu kwa muda mrefu na kuendana na mtindo wangu wa maisha unaozingatia uwiano, nidhamu na ufanisi.